Ndiyo, napenda chakula kitamu sana. Napenda chakula chenyeladha a vizuri, si pilipili nyingi, kupita kiasi, lakini kiwe na viungo, vinavyosikika vizuri, kama kitunguu, tangawizi, na kidogo ya pilipili. Chakula kikiwa kitamu, na kimetayarishwa kwa upendo, huwa kinafurahisha zaidi. Nashukuru.

Tabia ya watu inayo ni chukiza zaidi ni ile tabia ambayo watu wanapenda kujipendekeza. Ambaye mnaweza kuwa mumeongea kitu na ikue ni kati yenu wawili. Alafu juu huyu mtu mwingine anataka kujipendekeza unapata ameenda ametoa siri zenu kati yenu kwa mtu mwingine. Hiyo ndio tabia kabisa sipendi. Asanti.

Katika kazi yangu, ningependa kufika hatua ya kuwa mtaalamu, anayeaminika na kiongozi mzuri katika kazi yangu. Si tuu kukuwa na cheo kikubwa, bali kuwa mtu ambaye ana ujuzi wa kweli na matokeo yanayoonekana, anaweza kuongoza timu kwa ushirikiano, anayesaidia wengine kukua pia, anayefanya kazi yenye maana ya impacti, asanti.

Filamu ninaopenda zaidi ni the pursuit of happiness. Ninapenda kwa sababu inaonyesha uvumilivu, bidii, na kutokukata tamaa, hata mambo yanapo kuwa magumu, inanitia moyo sana, na inanifanya kuwa udhamini safari ya mafanikio. Ndiyo naikumbuka sana hiyo kwa sababu kijana wangu ndiye alifanya kuwa, nikakua pia na morali ya kuiona, ningeipenda kuiona tena na tena kwa sababu inaelimisha.

Ndio, napenda kuvaa vipuri lakini vya kawaida tu si vikubwa sana. Napenda vile vidogo vya duara au stadi. Vinaonekana simple na nadhifu. Wakati mwingine pia ningechagua vya rangi ya silver au blaki. Vinaendana na mavazi mengi. Sana, asanti.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa nafasi ya kuwa creative kidogo na pia kupumzika akili. Ningeweza kufurahia kupika vitu rahisi kama wali na kuku, wakupaka au chapati za wikendi. Harufu ya chakula jikoni ikieza kutoka huwa inaleta furaha fulani ya kipekee nashukuru.

Zawadi ile nzuri nimewahi pokea maishani mwangu ni zawadi niliyopewa wakati nilipofanya vizuri kazini. Nilipewa zawadi ya shilingi elfu mia moja. Nilifurahia sana kwa kuwa sikuwahi hata siku moja shika pesa kama hiyo iliyokuwa imeshikana kwa pamoja. Asanti.

Napenda kuenda sinema maramonja kwa wiki. Hivyo basi sana sana wikendi. Iyo wakati napoenda kuona sinema ni ile wakati ambayo nimechoka kwa wiki mzima, kanzi mzito, pia natafuta mahali. Ambapo napoweza kuenda kutazama kitu ili kufurahia asanti.

Napenda majira ambaye pale, jua linapowasha vizuri lakini si moto kupita kiasi. Hali ya hewa inafaa, hufanya shughuli nje kama pikniki au mchezo. Mandhari huonekana lively, mauwa na miti hufurahia macho. Nafurahia kuwa na rafiki au familia nje bila kuwa na baridi kali. Lakini pia nafurahia kuwa wakati huo kuna hewa safi Pia unaeza kufanya kazi zako zote.

Ndio, nimewai fanya kazi ya kujitolea ambapo kulikuwa na wakati watoto walikuwa shuleni na hawakuwa na mtu wa kuwapikia. Hivyo basi mama yao hakuwa karibu, kwa kweri na hawangekuja wapate hakuna kitu, hivyo basi nikajitolea, nikaenda, nikawaandalia chakula kitamu na wakala wakashukuru, asanti.

Napanga kazi zangu kulingana na vile kazi inayokuwa, ngumu, nyepesi, gani inaitaji kukua imetatuliwa mapema. Kwa hivo, napenda kupanga kazi zangu kwa vile ni gani inayo takikana kuwa imemalizika zaidi kuliko nyingine. Ili nisikuwe na muda wakuharakisha kufanya kazi isivyo.

Napenda kuvaa nguo zenye heshima, ambazo kila mahali na nguo zake. Kwa mfano, napoenda kanisani, napenda kuvaa nguo ndefu, ambazo hazinipanda. Pia, napenda kuvaa nguo kulingana na hali ya hewa. Hewa inavyokuwa kali navaa nguo nyepesi. Hewa inavyokuwa ni wakati wa baridi navaa nguo nzito. Asante.

Dio, ningependa kuenda pwani, kwa kuwa ningependa kuenda kuona mbahari, na hewa nzuri inayovutia, pia vile watu wanavyo sifu huko pwani, pia mimi ningependa kuenda kujionea mimi mwenyewe, nisipo kuwa naambiwa na watu wengine, na shukuru.

Napenda sanaa ya mziki, ambayo inanifurahia kwa kuwa wakati umechoka ukisikia tu sanaa ya mziki, unapenda vile nyimbo ya kama vile tarabu, inakua umetulia, inakua njimbo nzuri ambazo, zinaimbwa pale, inafanya akili yako ikuwe nitulivu, asanti.